Mahali ninapoishi ni pale pasipo na watu wengi hapana kelele sana alafu ni mahali patulivu sana. Napenda hapa mahali ninapoishi kwa sababu hamna baridi sana, joto. Joto ni sawasawa alafu pia nina marafiki. Alafu pia nina wifi kwenye nyumba yangu So hapa napapenda sana na sioni nikitoka hapa karibuni.

Napenda rangi nye pesi au ya krimu. Huwa inafanya kama chumba ni kidogo kionekane kikubwa. Pia mwangaza inaleta mwangaza wa kutosha. Kama uko na bulb ya mwangaza kidogo huwa inaongeza mwangaza inafanya mwangaza ikae mingi. Halafu pia inaharakisha kupanga mapambo.

Ushauri ni wenye ningempa mtu anayeanza kazi ni cha kwanza ningemwambia ajifunze haraka. Kwa kuuliza maswali mapema. Kitu ingine ni afike kwa wakati kila siku alafu pia nidhamu ni mzuri kwa sababu hiyo huonekana mapema. Alafu sikiliza zaidi kuliko kuzungumza sana. Hii itamsaidia kuelewa mazingira kwanza.

Napendelea kuwasilia na vipi na watu. Mimi, mimi napenda uso kwa uso kwa mazungumzo muhimu kwa sababu mimi kwangu huniletea uelewa wa haraka. Alafu pia napenda simu kwa mambo ya haraka kwa sababu huokoa muda.

Mimi napendelea viatu nyingi lakini kila kiatu huwa na msimu wake. Viatu kama sneaker kwa matembezi na shughuli za kawaida. Pia viatu vya ngozi kwa kazi au hafla kwa sababu hua zinaonekana nadhifu sana.

Mimi kivyangu huwanafanya kazi ya ushirikiano kwanjia hizi. Ya kwanza, mi usikiliza mawazo ya kila mtu kwa kuhifadhi na kushiriki majukumu kwa uwazi. Alafu pia huwa na wasili kwa wakati kwenye mikutano. Haa ndiyo hayo tu.

Ndiyo, napenda kuenda pwani. Hewa ni safi, maji yanatuliza akili, alafu pia unapata muda wakupumuzika. Sana sana kutembes kwa ufukweni wabahari. Hunisaidia kupunguza msongo wa akili. Pia kwa kuogelea ukiogelea hukupa nguvu na ufanya mwili wako utulie.

Ningependa kutembelea Japani. Kwa sababu inamchanganyiko wa teknolojia na utamaduni wa zamani mji kama Tokyo ni ya kisasa. Inahifadhi za asili na pia milima milima za huko ni nzuri.

Huaa nakunywa takriban lita moja hadi mbili ya maji kila siku. Huanafanya hivi ili nibaki na nguvu. Alafu kunywa maji pia husaidia mwili kufanya kazi vizuri. Wakati mwingine huwa naongeza unywaji. Ikiwa ni siku ya joto au nimefanya mazoezi sana.

Nasherekea mafanikio ya timu kwa njia nyingi baadhi ya hizo njia ni kuwapongeza kila mshiriki moja kwa moja. Halafu kitu ingine ya kufanya ni kuandaa mkutano mfupi ya kushiriki kwa kuwashukuru. Alafu pia kutoa zawadi ndogo au vikombe kwa vikombe vya heshima.

Mi sana sana hutumia matatu au daladala kwa sababu saa hizi sina usafiri wa kibinafsi. Kama gari au baiskeli au pikipiki hivyo mimi hupaswa kutumia daladala. Mimi naishi karibu na stage ya daladala So kuenda huko ni kutembea kwa dakika mbili ama tatu nishafika hapo na nachukua daladala na naenda ninapotaka.

Mi kupanga kazi yangu huwa naandika orodha ya kazi muhimu za hiyo siku. Alafu naiweka kwa vipengele kulingana na umuhimu wa hiyo kazi na muda ninaohitaji. Pia zile kazi kubwa huwa naigawia sehemu ndogo ndogo ili nimalize haraka.

Jukumu nalo lipendelea zaidi ni kushungulikia miradi mikubwa. Napenda kupanga hatua na kuona maendeleo. Na pia kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa sawa. Hii huwa inanipa changamoto. Alafu inanijengea ujuzi na kufanya kazi kuwa ya kuridisha.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hii hunipa uzoefu tofauti. Pia hunisaidia kujua ladha tamu na na pia hunisaidia kujua tamaduni za watu wengine.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia tofauti. Moja wapo ni kushiriki shughuli za usafi wa mazingira. Pia kutoa muda wangu kufundisha na kusaidia vijana. Halafu pia kuchangia michango midogo kwa walio na uhitaji.

Ninapenda mwezi wa disemba zaidi, hii kwasababu huu mwezi huwa nabaridi kidogo na huu mwezi ndio wenye nyakati za likizo huanza. Huu ni ule mwezi wa kupanga malengo mapia pia ni fursa ya kurekebisha familia au marafiki.

Ninachukua hatua hizi wakati wa mgogoro na watu ya kwanza mi ufanya ni kusikiliza kwa makini upande wao bila kuchelewa. Alafu nabaki na utulivu na kuepuka hasira.

Sawa basi, mimi najitahidi kidogo, unajua kwanza, napunguza kununua bidhaa zenye plastiki nyingi kama vile zipi za kutumia mara moja hivi. Badala yake, nachukua begi la vitambaa kila nikienda dukani. Na pia natoa kioo kidogo kwa wenzangu wanapoweza.

Mi napenda ugali kwa ugali na skuma wiki. Ni rahisi unajua na hunipa nguvu. Mara nyingine napenda pia kujaribu wali wa mahindi au chapati lakini lakini ugali daima uko mbele kidogo.

Mi napendelea mazingira ya kazi yawe tulivu kidogo. Naipenda kukaa mahali ambapo naweza kuzingatia bila kusumbuliwa sana. Lakini pia napenda wakati kuna watu wanao shirikiana vizuri kwa nakutoa mawazo.

Mi napenda kukua mahali tulivu na safi kidogo. Kama kuna hewa safi au mwanga wa asili inanifanya nijisikie vizuri. Lakini pia napenda mahali kuna watu wazuri. Unajua ambapo mazingira ni rahisi.

Sawa, mtu aliye nifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Alinifundisha kuhusu nidhamu na umuhimu wakufanya kazi kwa bidii. Alisema pia kujua kusikiliza na kujifunza kila siku ni muhimu.

Ndiyo, napenda asali, unajua naitumia kwenye chai, wakati mwingine kwenye mkate alafu, nitamu kabisa na huwa inanipa nguvu, najisikia niko natabasamu, niko na nguvu kabisa lakini, huwa siitumii sana, kidogo tu.

Ningependa kujifunza lugha mpya. Unajua kama kijapani au kifaransa. Hii naona inezanipa ile changamote na kunifungulia milango ya tamaduni mpya. Pia napenda kujua ujuzi wa teknolojia mpya kidogo. Kama programu au zana za mtandaoni.

Sawa, mimi napanga kazi kazi zangu mapema. Unajua ninaweka kipaumbele cha kila kazi au kuanza na na muhimu zaidi. Huwa nagawa kazi kubwa kwa kuwa sehemu ndogo rahisi kukamilika. Na mara nyingine naangalia maendeleo yangu ili kubaki kwenye muda.

Mimi napenda kuamka na najua nikilala mapema kidogo asubui hua rahizi, akili iko wazi, mwili unanguvu na pia inanisaidia kupanga siku vizuri.

Mi napenda aa kuongea sana. Unajua na ni rahisi kueleza mawazo haraka. Pia nikipata mazungumzo mazuri, mambo yanaenda tu. Lakini wakati mwingine huwa naandika pia. Hasa nikihitaji kufikiria kwa utulivu.

Mimi na napumua kwa kina kidogo. Unajua hua najaribu kupumzika na kutuliza akili. Mara nyingine hua nacheza mziki au kutembea kidogo ili kuondoa wasi wasi. Nafikiria hatua ndogo na kutatua tatizo badala ya kuzingatia kila kitu kwa wakati mmoja.

Mimi ninge sina mnyama kwa sasa lakini ningependa kufuga umbwa. Mdogo hivi au wa kati na pia awe mchangamfu. Napenda kwa sababu ni muaminifu pia anasaidia kupunguza msongo. Na ninge mtuunza vizuri sana.

Mimi, mi natumia teknolojia ya sauti kidogo. Natumia kuamsha simu, kuweka virukumsho au kuuliza swali ya haraka. Si kila wakati lakini inanikua inanirahisishia mambo.

Mimi nahimiza ushirikiano kwa vitendo. Naanza kwa kusikiliza kila mtu nawapa nafasi ya kuongea. Hilo linanijenga imani. Alafu ninaweka malengo wazi. Kila mtu ajue umuhimu wake na jukumu lake. Hili kutoa ule mchanganyiko. Alafu ninahimiza msaada wa pamoja. Mtu akikwama timu inamsaidia.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mdogo. Kidogo hivi, unajua? Nilipokuwa mtoto, tulicheza barabarani. Hio ilikuwa kila jioni na familia zetu zi tulitembea kwenye mto kidogo au mbunga. Sasa nikirudi, bado naona hewa tulivu na sauti za soko. Vinanifanya nikumbuke utoto.

Mimi napenda mkate wa ngano. Nautumia kila siku kidogo wakati mwingine napenda pia mkate wa mahindi. Alafu mkate huu unapika araka na unaweza kula na chochote na nirahisi sana kukukula.

Mara nyingi nakaa hadi saa nne au saa tano usiku. Nikimaliza kazi mapema, ninalala mapema zaidi. Lakini kama kuna kitu inaendelea naweza kuchelewa kidogo. Lakini sana sana huwa najaribu. Nisivuke sana usingizi. Ni muhimu pia.

Kazi nayoithamini zaidi ni ile ya kupanga miradi. Napenda kuona kila hatua inafanikishwa halafu pia inaenda mbele sambamba. Hii huwa inanipa ule uhakika wa kuridhika kidogo halafu huwa inanifundisha uvumilivu na mbinu mpya kila wakati.

Mimi napenda utulivu wa mutaa wangu. Watu wanafahamiana, msaada, upo, kirahisi. Pia kuna maduka karibu. Hilo huni rahisha maisha ya kila siku.

Mimi kivyangu huwa nawakaribisha wafanyikazi wapya kuanza kuzungumza nao kwa kirafiki hivi. Ninawaeleza kazi na timu kidogo kidogo pia nawaonyesha mahali pa vifaa za rasilimali. Alafu nawahimiza kuuliza maswali na kushirikiana kutoka mwanzo.